Ninapenda muziki ya rhumba. Hio ndio muziki ambayo, ninaweza kushiriki, mara nyingi. Nakumbuka waimbaji kama vile Fali Ipupa, Franko Luambo Makiadi, Marehemu, na wengine. Kama vile Mbilia Bell. Napenda kusikiza rhumba mara nyingi wakati wa usiku kama niko karibu kulala. Nikisikiza huo wimbo wa rhumba, mara nyingi ninajihisi kama mtu tajiri. Aliye na mali nyingi na kila kitu, binadamu anatamani kuwa nayo maishani.

Napenda mvua kwa njia ingine na tena sipendi kwa njia ingine. Manake mvua ikona advantages mingi sana. Wakati tuko karibu kulima shamba ili tupande mimea, mvua ukuwa na advantage mingi sana katiko hiyo wakati. Tena mvua inausaidia kwa maji. Maji tunayoyatumia kufua nguo. Maji ya mvua ni nzuri sana katika kufua nguo manake haitumii sabuni mingi. Ukilinganisha na ile maji ya mito mara nyingi unapata ikona chumvi kwa hivyo itatumia sabuni mingi na hiyo ni hasara kwa sababu pesa yako inaenda. Mvua tena inatupatia maji safi ya kunywa. Maji ya mvua kwa sababu imetoka kule juu ni safi kukunywa kama imetibiwa.

Sana sana ninapenda chai kulinganisha na kahawa. Mimi nilipokuwa mdogo nikiishi na mzazi alikuwa anatupatia chai kila wakati. Kama tumemaliza kukula, tulikuwa tunakunywa chai. Kila asubuhi, tulikuwa tunakunywa chai. Tena kule tunakotoka nyumbani, chai ndio nyingi, hakuna kahawa. Iyo ndio nimelelewa nayo na nikaizoea ndio maana ninaipenda kulinganisha na kahawa. Hata kama kahawa ikona benefit zingine katika mwili, mimi nimezoea kukunywa chai.

Nam, ninapenda kununua vitu mtandaoni, lakini pia wakati mwingini ni risiki sana kununua vitu mtandaoni. Mimi, nikinunua vitu mtandaoni, huwanapenda kutumia zile site kama Jumia, Kili Mall, ama supermarkets, maduka kama vile Nivers. Tena kununuwa vitu mtandaoni, lazima ukue ue macho sana sana. Ujue hii ni mtandao ya ukweli, site ya ukweli, ama ni ya uongo. Manake kuna wezi wengi, wanaoibia watu mtandaoni.

Kitendo cha wema ambayo nimewai kufanya ni niliokota pesa nikarudishia mwenyewe. Siku hiyo nilikuwa nimeenda kuchota maji kwa mto uko nyumbani. Nikitembea nilipata pesa miya moja, noti miya moja ya Kenya imeanguka chini. Bele yangu kulikuwa na jamaa mzee ambaye alikuwa amebeba mitungi ya maji kwenye baisikeli. Nilijua hiyo pesa ilikuwa yake lakini ilibidi nihakikishe kwamba kweli hii pesa niyake. Nilienda nikamuliza kama alikuwa na pesa na ilikuwa pesa ngapi. Na hiyo pesa alikuwa na hiyo ilikuwa inaka vipi. Hapo ndipo alinielezea kila kitu nikajua ii pesa kweli ni yake nikamregeshea. Alinishukuru tukakuwa marafiki siku zote.

Napendelea mazingira ambayo ni tulivu kazini. Mazingira ayo ni nzuri sana kwa mtu kufanya kazi yake kwa namna nzuri na kupanga kazi yake na kumaliza kazi yake kulingana na hile wakati alipewa kumaliza nayo hiyo kazi. Mazingira tulivu ufanya mtu akue focused sana sana kwa jambo ambayo anashugulikia katika kazi yake. Mara mingi katika kampuni utapata mazingira ya kufanya kazi ni tulivu sana. Ndiyo kila moja aweze kukamilisha ile kazi ambayo alipewa kwa wakati unaofaa.

Nam mimi napenda kucheza ngoma. Sana sana zile za kikwetu ambayo inaonyesha utamaduni wetu wa komuniti yetu ya kijaluo. Mimi hupenda kucheza ngoma sio kila siku lakini tunapokuwa na occasions mara kwa maramoja wakati mwingine kule nyumbani.

Naam nimefuga mnyama hata kwa sasa nimefuga ng'ombe watatu na mbuzi wawili. Ila sijawahi kufuga mnyama wa mwituni wa nyumbani tu. Mimi nilifuga ng'ombe kwa sababu ngombe ina faida nyingi. Ng'ombe inaleta maziwa, ng'ombe tena nyama yake inaweza liwa. Sio ng'ombe tu ila mbuzi pia nimemfuga pia. Wana faida nyingi sana katika maisha na inanisaidia mimi kama mfugaji kuendelea na biashara na hata katika mapato ya maisha yangu.

Naam, mimi hupenda kulima sana kule nyumbani. Sana sana mwezi wa januari na februari. Tukitayarisha kupanda mimea kama vile mahindi, maharage. Inatubidi tulime, tutoe magugu na makwekwe kwenye shamba. Ndio mimea iweze kumea vizuri na kuleta mapato ambayo badae yataleta pesa nyingi. Mimi hulima na heka nusu ni kii.

Napenda kusikiliza radio sana sana jambo FM ambayo inapatikana hapa Kenya Jambo FM asubuhi wanakuanga na vipindi aina mbali mbali kama vile upatanisho. Upatanisho sana sana inakua kipindi cha kupatanisha wapenzi walio achana ama kusuluhisha ile mambo ya ambayo ilifanya wachane. Kipindi hicho huwa na nahodha kama vile rosu mutubia ambao huendesha kipindi hicho kwa muda wa one awa hivi.

Nam napenda chakula kitamu, sana sana. Chakula cha kiswahili kama vile pilau na biryani nilipotembelea kule pwani mwaka jana ilikuwa mara yangu ya kwanza kukula biryani, nilikula biryani kuku. Chakula hicho kilikuwa kitamu. Mimi wakati wawote nimerudi pwani lazima nikule biryani ya kipwani ama pilau ni chakula tamu sana ukilinganisha na ugali mboga. Ea na pia ni chakula ambayo inaleta benefits mingi katika mwili yako.

Naam mimi ninapenda kucheza pia napenda kutazama michezo. Mimi sana sana mimi ucheza kandanda kwa luga ya kimombo inaitua football. Napenda kucheza kandanda kwa sababu nikiwa mdogo wale wakubwa wangu walikuwa nacheza kandanda. Na mimi nina zile timu ambazo ninazi supporti. Timu kama Manchester United imekua timu yangu tangu nikwe mdogo na goalkeeper yule wakushika mpira akiwa digea na wachezaji kama Rooney, Ronaldo, ao ndio nimekua nikifuatilia tangu niyanze kuwa shabiki wa Manchester United. Kila wikendi kama kuna michezo ya kandanda michuano ya Europa League Mimi ujiunga na wenzangu tukitazama michezo huku tukinywa vinyuaji kama vile bia. Naamu.

Inasaidia jamii yangu kwa kuelimisha vijana aswa wale katika shule za sekondari na wadogo wao umuhimu wa masomo na umuhimu wa kutia bidii. Mara nyingi utapata kwenye jamii kuna uhalifu mwingi sana, kuna uwizi, kuna tabia ambazo hazieleweki. Watoto wamepotoka zaidi. Kwa hivyo, mimi ushirikiana na wenzangu, waliojuu yangu, upatia wanakijiji elimu, jinsi ya kusuluhisha ugomvi. Na jinsi ya kuakikisha kwamba, wameishi pamoja kwa amani. Kwa sababu kuishi pamoja, ndiyo inatupatia ile hari ya kujiendeleza katika maisha. Sasa hivi tunapo ongea wanajamii yangu wengi sana wako mbele kwa sababu ya elimu ambayo wanapata kutoka kwangu.

Siwezi kuishi pasipo na simu simu ni kifaa cha kiteknolojia muhimu sana. Teknolojia ya sasa bila simu huwezi kuwasiliana ama kuzungumza na wapendwa wako. Na katika dunia ya sasa ambapo wapendwa wetu wameenda kufanya kazi katika nchi nyingine hili kuwasiliana ni lazima tuwe na simu. Hata kufanya malipo ya sasa ya kiteknolojia lazima utumie simu yako kufanya malipo. Unapopanda gari kwenda kwingine unatumia simu kufanya malipo. Simu ni cha maana sana. Hata kutafuta kazi ya kisasa lazima utumie simu. Maana simu tena inaweka rekodi ya kila kitu ambacho umekuwa ukifanya ambacho utataka kwa baadaye katika maisha yako.

Mimi huweka picha zangu mtandaoni lakini badae mimi huweza kuzitoa. Kama binadamu yeyote mimi hupenda kupige picha nikienda maeneo mazuri mazuri ili kujiambia asante kwa mbali nimefika. Baada ya hiyo mimi hutoa hizo picha mtandaoni kwa vile kuna watu ambao mimi hushuku wanafuatilia maisha yangu na mimi napenda kuweka vitu zangu private. Kwa hivyo mimi hupost kwenye mitandao kisha baadaye nazitoa.